Ndiyo mimi uishi maali nilipozaliwa ingali hiko mjini kutafuta mimi uenda mara kwa mara maali niliko zaliwa ili kukutana na jami yangu marafiki wazazi wangu na pia mandugu zangu asa wakati wa siku kuu kwa hivo mimi naishi maali nilipozaliwa lakini sikila siku naishi kwa muda muingine kwa muda muingine siishi uko. Kwa hivyo.

Natumia zana hizi za digiti, simu ya mkononi. Natumia simu ya mkononi kupiga simu, kutuma ujumbe, kutumia mitandao ya kijamii na kutafuta taarifa mtandaoni. Natumia pia kompyuta, kufanya kazi za masomo au kazi, kuandika ati, kutafuta tarifa na kujifunza mtandaoni. Natumia pia internet, hii natumia kuwasiliana, kufanya utafiti na kupata taarifa mbalimbali. Pia natumia mitandao ya kijami, kuwasiliana na marafiki na familia. Pia natumia barua pepe, kutuma na kupokea taarifa muhimu za masomo au kazi.

Simu ya mkononi naitegemea kwa mawasiliano kupata taarifa kujifunza, kufanya kazi na burudani. Kupitia simu naweza kuwasiliana familia na marafiki, kutumia interneti, kusoma habari na kufanya kazi za kila siku kwa urahisi.

Ningependa kuitembelea nchi ya Japani. Japani inanivutia kwa sababu ya teknolojia ya kisasa, usalama, na utamaduni wake wa kipekee. Ningependa kuona mji mkubwa kama Tokyo, kujifunza kuhusu teknolojia yao ya hali ya juu, na pia kutembelea maeneo ya kihistoria kama maekalu na bustani. Vile vile ningependa kuonja chakula chao cha na kujifunza jinsi wanavyoheshimu mila na nidhamu.

Napenda mikutano, midogo na tulivu. Mikutano ya aina hii unifanya nijisikie huru kutoa mawazo yangu, kusikiliza wengine kwa makini na kushiriki bila presha nyingi. Pia huwa na mazungumzo yenye maana na husaidia kuelewana vizuri zaidi kuliko mikutano mikubwa yenye kelele.

Na shiriki kwa jamii yangu kwa njia mbalimbali kama izi. Kushiriki shuguli za kijamii kama mikutano wa kijiji au mta. Kusaidia watu anoitaji. Kwa mfano kwasaidia waze au watoto. Kushiriki usafi wa mazingira kama kusafisha maeneo ya uma. Kueshimu sheria na maadili ya jamii ili kudumisha amani na mshikamano.

Ninalinda faragangu mtandaoni kwa kufanya mambo yafuatayo kutotangaza taarifa binafsi kama namba ya simu anuani au nenosiri kutumia nyuela himara na kuzibadilisha mara kwa mara. Kuwa makini na watu au viungo nisivyo vifahamu mtandaoni. Kueka mipangilio ya faraga kwenye mitandao ya kijamii kutotumia interneti ya uma kwa shuguli nyeti bila ulinzi.

Mafanikio nilio yapata kazini ni kama haya. Kukamilisha majukumu kwa wakati. Niliakikisha kazi zangu zote zinafanyika bila kuchelewa. Kushirikiana vizuri na wenzangu ili saidia timu kufanikisha malengo ya kazi. Kujifunza ujuzi mpya kama kutumia programu au mbinu mpya kazini ambazo ziliboresha utendaji wangu. Kupata pongezi au kutambuliwa. Mara kadhaa nilipokea pongezi kwa kazi nzuri niliofanya.

Uwezo ningependa kuwa nao ni uwezo wa kuwasiliana vizuri na kushughulikia watu kwa heshima na utulivu. Huu uwezo unasaidia katika kutatua migogoro, kufanya kazi kwa timu na kujenga mahusiano mazuri kila mahali. Ikiwemo kazini, shuleni au jamii.

Sina haja ya kurudi ujana kwa sababu kila wakati nilioishi umenifundisha mambo muhimu. Hata hivo, ikiwa ningerudi, ingetumia furusa hiyo kujifunza zaidi, kufanya maamuzi bora na kuzingatia afya na uhusiano wangu ili kufanikisha maisha yangu kwa urahisi zaidi.

Harufu ni nayo ipenda ni harufu ya maua safi kama waridi au maua mengina ya bustani. Harufu hii unifanya ni jisikie kimya, furaha na utulivu na pia unia akisi na mazingira mazuri.

Mimi huchaji kifaa changu mara moja au mara mbili kwa siku kulingana na matumizi. Mara moja, ikiwa nimeanza siku na kifaa kikiwa chaji kidogo, ninachaji hadi kiwe kikamilifu. Marambili, ikiwa nimeutumia sana kifaa mchana na nguvu zake zinapungua, nachaji tena usiku. Wakati ambapo naenda kulala.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni kusimamia miradi ya kazi ndogo. Ninapenda kwa sababu hunipa uhuru wa kufanya maamuzi kidogo, uniwezesha kushirikiana na wenzangu, ufanya nijisikie, mchango wangu unaonekana na unadhaminiwa.

Wakati wa likizo ninajistawisha kwa njia hizi. Njia ya kwanza kupumzika nyumbani. Ikiwemo kulala, kusikiza muziki au kutazama filamu. Jambo la pili, kutembelea familia au marafiki. Ikiwemo kushirikiana na kufurahia muda pamoja. Jambo la tatu, kusoma au kujifunza kitu kipya. Hii ni kwa kutumia muda wa likizo kuongeza ujuzi wangu. Jambo la nne, kufanya shughuli za burudani kama vile michezo, utalii na kutembea. Jambo la tano, kupanga ratiba kidogo. Hili ni kuhakikisha muda wa mapumziko haupiti bila mpangilio kabisa.

Msimu wa mwaka nina upenda zaidi ni msimu wajoto. Nina upenda kwa sababu kuna jua na mwanga wa kutosha. Unafanya kila kitu kuwa raisi kufanya. Ni wakati mzuri wa kutembea. Burudani na likizo. Nimefreiya chakula baridi na shuguli za nje.

Kuweka afya nzuri, mimi hufanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kula chakula chenye lishe, matunda, mboga na vyakula venye protini. Jambo la pili, kunywa maji ya kutosha. Kuhakikisha mwili unakaa hai, na unafanya kazi vizuri. Jambo la tatu, kufanya mazoezi kidogo. Kama kutembea, au kufanya michezo. Jambo la nne, kupumzika vya kutosha. Kulala na kupumzika mwili na akili. Jambo la tano, kuepuka vitu hatarishi kama sigara au vyakula venye mafuta mengi.

Mimi napenda wanyama waina ya mbwa na paka. Ninapenda kwa sababu nirafiki wakaribu na wanaweza kuwa wapenzi wa familia. Kunifanya nijisikie furaha na upendo nikishaona au kucheza nao wanatabia ya kupendeza na utoa hisia hisia za faraja na utulivu.

Ninapendelea mahali pa kimya kuliko pa kelele. Mahali pa kimya hunisaidia kufikiria kwa utulivu na kupanga mambo vizuri, kujifunza au kufanya kazi kwa umakini bila usumbufu, kupumzika na kutulia bila msongamano wa sauti.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni heshima, kuwatendea watu kwa adabu na haki, uwazi na uaminifu, kusema ukweli na kuwa wa kuaminika, ujasiri, kufanya maamuzi magumu bila hofu, kusahihisha migogoro, kushughulikia matatizo kwa busara, uongozi wa mfano, kufanya mambo kwa mfano mzuri kwa wafuasi wake.

Asubuhi nilifanya mambo yafuatayo. Kuamka na kuoga ili kuanza siku nikiwa safi. Kula kifungua kinywa ili kupata nguvu za kuendelea na siku. Kupanga kazi za siku. Kuangalia ni zipi kazi muhimu kufanya. Kutatua kazi ndogo au masomo. Kama kuandika au kusoma kidogo.

Utaratibu wangu wa jioni kawaida huwa kama kurudi nyumbani au kumaliza kazi, kuhakikisha kila kitu kimepangwa, kupumzika kidogo, kusikiliza muziki, kutazama filamu, au kupumzika, kula chakula cha jioni pamoja na familia au pekee yangu kufanya kazi ndogo au masomo kama kuandika au kujifunza kidogo, kuandaa vitu vya kesho, kupanga nguo, vifaa au ratiba ya kesho, kupumzika na kulala, kulala mapema au kupumzika kabla ya usingizi.

Ninavyo itumia simu yangu ni kwa njia mbalimbali. Zikiwemo, kuwasiliana, ni kupiga simu au kutumia ujumbe. Au kutuma ujumbe kwa familia na marafiki. Kujifunza au kufanya kazi. Kutumia intaneti kusoma. Kutafuta taarifa. Au kufanya masomo. Burudani. Kusikiliza muziki. Kuangalia video au mitandao ya kijamii. Kupanga maisha. Kutumia kalenda, ratiba. Au kumbukumbu za simu kupanga siku. Salama. Kuhakikisha nimeweka nenosiri imara na kuzuia mtu asiye halali kuingia kwenye simu yangu.

Ndiyo, napenda kuendesha baisikeli. Kuendesha baiskeli kuna nifurahisha kwa sababu, kuna nisaidia kuboresha afya ya mwili na kuwa na nguvu. Ni njia ya kupumzisha. Ni njia ya kupumzika na burudani hufanya nijisikie huru na furaha nikitembea nje au kuzunguka maeneo mazuri.

Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini kilichopangwa vizuri. Kina kitanda safi ambacho ni cha starehe kina kitu kila kitu kiko kwa mpangilio. Kama kabati la nguo, dawati la masomo na rafu za vitabu. Kuna mwanga wa kutosha na hewa safi inayofanya chumba kiwe kizuri kwa kupumzika. Pengine kuna mapambo madogo kama picha au maua yanayofanya chumba changu kiwe kizuri.

Kuna njia kadhaa ninazo tumia kuongeza uzalishaji wangu kama vile kupanga kazi. Kuandika kazi zote na kuzipanga kwa kipa umbele, kuzidisha umakini, kuondoa usumbufu kwa simu au kelele wakati wa kufanya kazi. Kugawa muda, kufanya kazi kwa muda maalumu na kupumzika kidogo kati ya kazi. Kutumia mbinu bora, kutumia teknolojia, programu au mbinu zinazo raisisha kazi. Kujifunza na kuboresha ujuzi, kufanya kazi kwa njia bora kila siku.

Aina ya filamu ni nazozipenda ni filamu za burudani na za kufundisha. Filamu za burudani hufanya nijisikie furaha na kupumzika baada ya shughuli. Filamu za kufundisha, hunitia motisha, hunifundisha maadili au mambo mapya na kupanua ufahamu wangu.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni msaidizi na wa heshima. Kimsingi ningependa kuwa mtu, anayeweza kusaidia wengine bila matarajio ya malipo. Kupenda kumsaidia mtu, kufanikisha mambo yake na kumtia moyo, kushughulikia watu kwa heshima na upendo bila ubaguzi au kuwakosesha heshima.

Ninajihisi kwa uvumilivu kidogo lakini lakini subira kusubiri kwenye mustari. Wakati mwingine niweke subira na kutumia muda kwa kufikiria au kusoma. Lakini pia kunisumbua kidogo ikiwa mustari ni mrefu sana au muda unachelewa.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma au kufanya masomo yangu. Ninapenda kwa sababu, hufungua ufahamu yangu na maarifa mapya. Hunisaidia kufanikisha malengo yangu ya kielimu na kazini, hufanya nijisikie furaha na kuridhika nikiwa na mafanikio madogo madogo.

Kwanza ninapoanza kazi, mimi hufanya mambo haya. Jambo la kwanza, kupanga kazi, kuangalia ni kazi zipi muhimu za kufanya kwanza. Jambo la pili, kuweka mazingira ya kufanya kazi kama kuondoa kelele, kuweka vifaa karibu na kuakikisha kila kitu kiko tayari. Jambo la tatu, kuzingatia kazi moja kwa moja. Kuanza kazi yenye kipaumbele kikubwa inahitaji muda mfupi kwanza.

Ndiyo napenda kucheza na watoto napenda kwa sababu hunifanya nijisikie furaha na utulivu ni njia nzuri ya kushirikiana na kufundisha watoto mambo madogo kwa njia ya kucheza hufanya muda wa burudani kuwa wa maana na wenye furaha.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni kitabu cha hadithi za kufundisha au kusisimua. Ninapendezwa nacho kwa sababu kunitia motisha na kunifundisha maadili mema. Kufungua ufahamu wangu kuhusu dunia, watu na maisha, huniwezesha kupumzika. Na kufurahia hadithi nikiwa peke yangu au na marafiki.

Mimi ninapendelea suruali zaidi kuliko sketi. Suruali ni rahisi kuvaa navaa kwa kila hali. Na huniwezesha kusogea kwa uhuru. Pia ni ya kawaida kazini. Shuleni au nyumbani hivyo inarahisisha maisha yangu. Kwa hivyo.

Chakula cha kigeni ambacho nimewai kujaribu ni sushi. Nilipenda kwa sababu inaladha tofauti. Na ya kipekee kuliko chakula cha kawaida. Kilikuwa cha afia na safi. Na kunifuraisha kuonja ladha mpya. Pili nifanya nijifunze tamaduni na vyakula vya nchi nyingine.

Ndiyo napenda kujaribu teknolojia mpya napenda kwa sababu unisaidia kujifunza mambo mapia kuboresha ujuzi wangu na kuraisisha kazi za kila siku teknolojia mpya pia unifanya niwe na marifa ya kisasa na kuendana na mabadiliko ya dunia ya ki digitali.

Nahimiza ushirikiano katika timu kwa njia hizi. Njia ya kwanza kuwahimiza wote kutoa maoni. Kuhakikisha kila mshiriki anasikilizwa. Njia ya pili kushirikiana katika kazi. Kugawa majukumu kwa usawa na kusaidiana. Njia ya tatu kutoa pongezi na motisha. Kusherehekea mafanikio madogo madogo ya timu. Jambo la nne. Kutatua migogoro kwa amani. Kusuluhisha tofauti kwa heshima na busara jambo la tano. Kuwahimiza kushirikiana kwa uwazi. Kutumia mawasiliano mazuri na ya wazi kati ya wanatimu.

Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano usimamizi wa muda na kushughulikia matatizo. Mawasiliano hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa wenzangu na kuelewa maoni yangu. Usimamizi wa muda unahakikisha nafanya kazi kwa ufanisi na kwa wakati. Kushughulikia matatizo kunanisaidia kutatua changamoto zinazojitokeza bila kuchelewa.